Ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo rahisi lakini yanayotuliza moyo. Mara nyingi, napenda kukaa kimya kidogo, kusikiliza muziki, nikiwa nimekaa mahali penye utulivu. Wakati mwingine, nachukua kitabu au daftari na naandika mawazo yangu na kusoma bila haraka. Hilo, hunisaidia kuachilia mawazo mengi ya siku. Kwa nyakati pia napenda kutembea taratibu nje hasa jioni nikivuta hewa safi na kutazama mazingira.

Ndiyo, napenda asali sana. Asali ina ladha ya asili na tamu isiyochosha na hunipa hisia ya afya na utulivu. Napenda kuitumia kwenye chai maziwa ya uvuguvugu au hata kula kijiko kidogo tu asubuhi. Kinachonivutia zaidi ni kwamba asali si tamu tu bali pia ina faida kwa mwili. Hutuliza koo, huongeza nguvu na hunikumbusha tiba za asili za nyumbani. Kwangu, asali ni zaidi ya chakula ni kama zawadi ya asili.

Ili kujitunza, mimi huanza kwa kuusikiliza mwili na akili yangu ni kihisi nimechoka najipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu. Usingizi mzuri ni sehemu kubwa ya kujitunza kwa sababu hunipa nguvu na utulivu wa akili. Pia, najitunza kwa kula, kwa kiasi na kwa afya, kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mepesi ili mwili ubaki hai. Kwa upande wa akili, napenda kujipa mda wa kimya, kusikiliza muziki au kuandika mawazo yangu ili kuondoa msongo wa mawazo.

Wakati wa mapu mziko kazini, napenda kuchukua chai au maji ni kitoka kidogo kwenye dawati ili kubadilisha mazingira. Wakati mwingine, napenda kutembea kwa dakika chache, kunyoosha mwili na kupumua hewasafi. Kama kuna muda, naweza kuangalia ujumbe mfupi, kusoma kitu chepesi au kuzungumza kidogo na wafanyi kazi wanzangu ili kupunguza msogo. Lengo langu ni kurudi kazini nikiwa nimetulia na mwenye nguvu mpya.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha baada ya jua kali. Ile harufu ya udongo ukiwa bado mvua ni nyepesi. Inanipa hisia ya utulivu, uhai na mwanzo mpya. Inanikumbusha wakati wakusimama nje, kimya kimya ukisikiliza matone ya mvua yakigonga ardhi. Napenda pia harufu ya chai ya tangawizi au mdalasini hasa ikiwa ni moto. Harufu hiyo huwa inanifanya nijisikie nipo nyumbani nimetulia na nalindwa.

Ndiyo, nimeshawai kufuga mnyama na ilikuwa uzoefu wa kipeke sana. Nilifuga mbwa na kwa kweli alikuwa zaidi ya mnyama. Alikuwa kama rafiki wakaribu. Kila asubuhi, angenipokea kwa furaha, akitikisa mkia kana kwamba amifurahi kuniona hata kama kunatengana kwa masaa machache tu. Kumfuga, kulinifundisha, uwajibikaji na upendo.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia huu hunifanya nielewe tulikotoka na kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo. Kwa kila hadithi ya zamani hubeba mafunzo ya mafanikio, makosa, mapambano na ushindi wa binadamu. Kinacho nivutia zaidi ni kuona jinsi watu wa zamani walivyo ishi, walivyo fikiri na walivyo kabiliana na changamoto zao bila teknolojia ya kisasa.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi yenye asali napenda sana kwa sababu inanipa joto na utulivu. Hasa, asubuhi au jioni nikiwa nimechoka. Ladha yake si kali sana, lakini ina nguvu ya kuamsha mwili na akili taratibu. Chai hii huunifanya nijisikie nipo nyumbani, salama na nimetulia. Harufu yake tu inanifanya nipumue kwa kina alafu nikinywa nahisi kama mzigo wa mawazo unapungua. Zaidi ya yote, najua ni kinywaji cha asili, chenye faida kwa afya.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti na inanisaidia sana katika maisha ya kila siku. Napenda kuitumia hasa pale ninapotaka kusikiliza taarifa, muziki au kujifunza bila kutumia macho. Kwa mfano, kusikiliza podcast, vitabu vya sauti au maelekezo huwa inanirahisishia kufanya mambo mengine kwa wakati mmoja. Kwa kifupi, naipenda kwa sababu ni rahisi ya kisasa na inaokowa muda, hasa katika dunia ya sasa enye shughuli nyingi.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo unanipa hisia ya uhai na uhuru. Hasaa ule wajioni au asubuhi ukiwa laini na baridi kiasi. Unanifanya nijisikie karibu na mazingira na umetulia zaidi. AC ni nzuri pia hasa wakati wajoto kali au ukiwa kazini kwa sababu huleta baridi ya haraka na ya kuthibitiwa. Lakini kama ni kuchagua, ningechagua upepo wa asili kwa sababu unanipa faraja ya ukweli na pumziko la akili.

Kabla ya kulala usiku, mimi hufanya mambo madogo yanayo saidia kutuamsha mwili na akili kwa usingizi mzuri. Mwanzo, napenda kupunguza mwanga wachumba na kueka mazingira tulivu. Kisha, maranyingi hufanya jambo linalolenga utulivu kama kusoma kitabu chepesi kuchora kidogo au kusikiliza mziki laini. Baada ya hapo, napenda kufanya maandalizi ya kesho, kueka nguo, kupanga vitu vidogo, au kuandika mawazo inayopata siku ya hiyo. Kwa kifupi, usiku kabla ya kulala ni wakati wa kutuliza akili, kupanga kesho na kujianda kwa usingizi mzuri.

Nikiwa kazini, ninashughulika udhaifu wangu kwa uaminifu na juhudi za kujiboresha. Pia, napenda kupanga kazi zangu vizuri ili udhaifu wangu usiathiri matokeo. Kama kuna jambo, nisilojua kulifanya vizuri naliandaa mapema au nalishughulikia nikiwa na muda wa kutosha. Aidha, natumia nguvu zangu pale ninapokuwa bora zaidi ili kusawazisha maeneo yenye changamoto.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa utulivu na kwa furaha ya kweli. Kwanza, napenda kutafakari mwaka uliopita kuangalia mafanikio, changamoto na mambo niliyojifunza. Hii husaidia kuingia mwaka mpya nikiwa na akili safi na malengo mapya. Kisha napenda kuchukua muda na familia na marafiki wa karibu, tukicheka, kushirikiana hadithi na kushukuru kwa mwaka mpya. Mara nyingine huwa naenda kuna chakula cha pamoja au kinywaji cha asili ili siku hiyo iwe malumu na yenye kumbukumbu.

Napendelea baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na akili inafanya kazi vizuri zaidi. Pia, ni rahisi kujisitiri kwa kuvaa nguo za ziada kuliko kupambana na joto kali. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana napenda ile baridi laini yenye upepo mwanana, hasa asubuhi ama jioni. Joto nalo ni zuri kwa kiwango chake, lakini likizidi hunichosha haraka. Kwa hiyo, ningechagua baridi ya kiasi.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa isinge kuwa rahisi sana. Mwanzoni ningehisi kama kuna kitu kinacho kosekana kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku lakini baada ya muda ningeaza kuzoea. Siku hiyo ningetumia muda zaidi kwasiliana ana kwa ana na watu kusoma kitabu chakaratasi, kufanya kazi za nyumbani au kutembea inje ni kifurahia mazingira. Ningesikiliza mawazo za yangu zaidi bila kelele za simu au mitandao ya kijamii.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kujaribu chakula kipya, hunipa msisimiko na kunifanya nijifunze tamaduni tofauti. Kila ladha mpya ni kama safari ndogo. Unaonja, unashangaa, na wakati mwingine, unapenda zaidi, kuliko, ulivyotarajia. Napenda hasa kujaribu vyakula vya asili kutoka sehemu mbali mbali kwa sababu vina hadithi na utambulisho wake. Hata kama sipendi kwa kila kitu mara ya kwanza, huwa naona ni uzoefu wa kujifunza na kupanua upeo wa ladha.